Ni stadi gani muhimu kwa kazi yangu. Stadi za kazi ni uwezo unaomsaidia ku mtu kufanya kazi kwa ufanisi na mafanikio. Stadi ambazo nikonazo mimi binafste ni kama stadi ya mawasiliano. Stadi hii inanisaidia kuongea vizuri na kuskliza kusikiliza kwa makini. Nina stadi ya ushirikiano. Mimi huweza kufanya kazi vizuri na wenzaku huku tukiheshimiana. Nina stadi ya nidhamu na muda. Mimi huwai sana kazini na pia napenda kupanga muda wangu vizuri. Nina study ya kutambua matatizo. Wakati kuna changamoto, mimi hujaribu sana kutatua tatizo lilo leta hilo changamoto. Nina stadi ya ubunifu ambao unisaidia kuleta mawazo mapya kwenye kampuni yetu. Nina stadi ya uongozi, mimi huweza kuongoza wenzangu vizuri na kuwajibika pia. Na mwisho, nina study ya teknolojia, ninaweza kutumia kompyuta kwa huraisi na pia programu za kazi. Pia ninaujuzi wa mtandao wa simu. Hezi ni baadhi ya stadi ambazo ninazo na unisaidia sana kazini kwa angu.

Je, unapenda kufanya kazi nyumbani? Ndiyo, mimu hupenda kufanya kazi nyumbani. Kufanya kazi nyumbani ina faida yake. Kama vile, hunisaidia kujipanga. Na pia, hunifundisha kuwajibika na kutimiza majukumu bila kusukumwa. Nyumbani hakuna maneja ambaye atakupa, atakuambia ufanye kitu fulani au fulani. Na mwisho, hunifunza kusawazisha kazi na majukumu ya nyumba. Ndiyo, na ndio maana mimi hupenda sana kufanya kazi nyumbani.